Kusaidia watu kwa njia ilio wazi na ya maana, kufanya mambo magumu yawe rahisi, kuwa rafiki kwa kuaminika wa mawazo na kujifunza kutokana na mazungumzo, kusaidia watu wafanye maamuzi, bora.

Ile kumbu kumbu ambayo ni nae ya utotoni ni kucheka bila sababu, mambo madogo yalikuwa yana nifurahisha sana. Na pia kusimuliwa hadithi usiku sana sana na shosho yangu. Na kula chakula cha nyumbani kwa furaha, pia kulala bila mawazo.

Siwezi jua ni marangapi naenda hospitalini kwa mwaka ila sana sana. Wakati ambapo nahisi mi ni mgonjwa naenda hospitalini na pia. Wakati ambapo. Ni na maumivu au ninataka kuenda check up tu naenda hospitalini.

Napenda kazi zangu ziwe zenye maana na zenye zinasaidia wengine. Kazi ambazo ziko na changamoto za kufikirisha. Napenda zenye mawasiliano mazuri. Napenda kazi zenye mwelekeo na matokeo mazuri.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga kuboresha mwili, kuna kupunguza msongwa mawazo, stress, na pia nimefanya yoga mara kwa mara kuongeza umakini na fahamu. Na zile aina ya za yoga ambazo nimezifanya ni yin yoga, kundalini yoga na hata yoga.